Kwangu mimi nimelelewa kwenye mazingira ambayo kuvaa vipuli, vipuli ni vya wanawake. Kwa hivo kulingana, mimi sipendi kuvaa vipuli. Lakini nikiona dadangu huko nje ambaye amevaa vipuli naye apendeza, na kubali pia ona. Kwa hivo kulingana, mimi sipendi kuvaa vipuli. Lakini napenda jinsia ya kike kuvaa vipuli. Na kusema hio si ati niko na makosa na jinsia ya kiume kuvaa vipuli kila mtu na njia zake ama kila mtu na makubaliano yake. Kwa hivyo mimi sipendi kuvaa vipuli.

Mimi binansi kabla nilale napenda sana kupigia mpenzi wangu ambayo tutaongea naye na tujadiliane moja mbili. Tuelezane hali ya siku na vile siku ilivyo halafu kabla nilale nipige dua niombe nishukuru pia mola kwani kwa sababu amani ameniwezesha kufika usiku na pia kulala na pia kutarajia kwamba nitaamka vyema na kuendelea kufanya ambayo niliyopangia siku yatakayofuata kwa hivo mi hupenda sana kuomba kabla nilale ndio kuomba sana kabla nilale.

Rafiki yangu wa karibu zaidi tulipatana pale nilipokuwa chuo cha upili au chuo cha sekondari. Tulipatana naye sababu tulikuwa tunaishi pahali maana tulikuwa tunaishi sehemu karibu ya ujirani. Ni vile tulikuja kugundua hilo tulipoingia shule ndipo tulipogundua sisi ni majirani. Kwa hivyo tulipatana shuleni na pia tumefanya mambo kadha wa kadha pamoja sehemu karibu ya ujirani. Ni vile tulikuja kugundua hilo tulipoingia shule ndipo tulipogundua sisi ni majirani. Kwa hivyo tulipatana shuleni na pia pengine pia ni ndiye mtu pia huwa tuna tunakaa naye kwa muda mrefu sana. Muda iliyopo nipo na muda wote ambao sina cha kufanya. Tunawasiliana, tunapatana mahali, tunapiga gumzo tunasaidiana pia wakati ambapo kuna shida pia na urafiki huu nasema pia niwa ukweli rafiki wa kweli amenisaidia rafiki wa dhati sana wakati wa shida na pia wakati wa raha tupo pamoja nashukuru kuwa na rafiki huyu kwa ukaribu sana.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu, naweza sema ni watu wengi sana. Kwa sababu mimi hupenda kwa sana kuwa na mahusiano mazuri na watu, ama kuwa na gumzo na watu, mbapo kulingana na mimi kwa kila gumzo mbalo naongea na mtu lazima, nitoke na jambo, ama nitoke na kitu cha muhimu ama cha manufaa, kutoka kwa hilo gumzo ambalo tulilokuwa nalo. Kwa hivyo naweza kusema, siwezi kuwa na idadi, haswa ya, mtu ama siwezi kuwa na mtu mmoja ambaye ananifunza jambo la muhimu mimi mimi hu chukulia kila mtu kama mtu, kama watu wenye maana kwa hiyo siwezi kusema ni mtu mmoja ambaye ananifundisha jambo la muhimu naweza sema ni watu kadhaa ambao wananifunza jambo ama wananifunza mambo ya muhimu.

Mimi napenda sana kushiriki katika majira ya vuli. Sana sana kwa sababu wanasema ni majira ya mavuno sanasana wanasema ni majira ya mavuno lakini wakati huo hamna mvua mingi wala hamna jua mingi. Ila ni upepo, upepo ndiyo nina penda, hunifanya napenda majira ya vuli. Sababu mara kwa mara napenda sana kuendesha baisikeli. Na kuendesha baisikeli kwenye jua ama kuendesha baisikeli kwenye mvua. Si wakati mzuri sana manake kwenye mvua baisikeli inabeba matope ama gurudumu la baisikeli sana sana inabeba matope na baisikeli inaeza shindwa pia kusonga ama kuendelea kuendesha. Ama ku kwa kimombo inaitwa kupedal. Huwezi endelea kuendesha hiyo baisikeli. Sana sana mimi hupenda kuendesha baisikeli na wakati wa weekend ambapo ni njia moja ya kujituliza pia akili na kujituliza pia kimawazo. Na pia njia ya kufanya zoezi ama kuchapa zoezi langu Ndiyo.

Mimi sana sana napenda kutumia muda wangu na familia kuwa pamoja ama kuenda kwenye ifathi ambapo hiyo ndo shughuli sana sana tunafanyanga mwezi wa disemba. Kwa hivo mimi nachukulia sana familia naichukulia kwa makini sana ama naichukulia karibu. Ama naichukulia karibu kwenye moyo wangu sana maana napenda familia yangu amekuwa nami muda wakati wa wa raha na wakati pia ambapo pia si wa raha ndiyo na wakati wa dhiki na wakati wa furaha tumekuwa pamoja. Hivo familia yangu inanielewa vizuri sana kwa hivo muda wangu na familia napenda sana kutumia kukuwa na matembezi. Ama hata kuwa na kukuwa na sheree labda kuchinja mbuzi. Na kusherekea muda huo ili uweze kuwa na kumbukumbu nzuri ambapo unaketi sa zingine ama unaketi muda mwingine alafu unafuraia sana kuwa na familia.

Kusema kweli, makosa ni hali ya kazi. Saa zingine, kazi haitaenda vile ulivyo tarajia. Kwa hivyo, makosa ikifanyika, napenda kukubali makosa. Makosa kwamba yamefanyika, na pia sibishani sana ninapokuwa kwenye makosa. Maana, sisi wote binadamu, tunafanya makosa, sisi sio viumbe kamili, ama sisi sio viumbe kamilifu. Mara kwa mara unajipata pia uko kwa makosa kwa hivyo unakubali makosa na unarekebisha mahali ambapo ulikosea na pia unahakikisha sana kwamba muda ujao ama wakati ujao sitarudia makosa haya maana pia ukirudia makosa hayo itakuwa pia ni kama wewe si muangalifu. Ama wewe huzingatii kazi yako ambayo unaifanya.

Kompyuta sana sana naitumia kwa utafiti. Maana hivyo ndivyo nilivyoanza nayo nilianza kutumia kompyuta sana sana nikiwa kwenye chuo kikuu. Kwa hivyo nikiwa chuo kikuu sana sana ilikuwa kazi ya utafiti. Kufanya pia kazi ya ziada ambayo huwa tunapewa ama yenye pia umejipea, lakini sana sana mimi kwa sahii nipo nafanya sanaa nitaita graphic design kwa hivyo kwa sasa nafanya sanaa na sana sana natumia kompyuta yangu kwenye kufanya hizo kazi na pia mimi pia ni mwanafilamu. Mara kwa mara nakuwanga pia mwanafilamu ambapo natumia kompyuta kuidhinisha ama kushikanisha video ama kufanya marekebisho kadha wa kadha iliniweze kumaliza kazi hiyo na pia kuipatia kwa kuweka kazi hiyo kwenye mtandao. Pia natumia kompyuta sana sana kufanya kazi yangu ya mitandaoni. Kuangalia meseji ama kuangalia ujumbe ama taarifa pia kutizama taarifa maana manake saa zingine hauna muda wa kuangalia televisheni kwa hivo tumia kompyuta kupata taarifa mpya ama yanayojiri kwenye nyanja mbalimbali. Ndiyo kwa maana natumia kompyuta yangu sana zaidi sana kuliko hata simu, yangu natumia kompyuta sana kuliko simu ndio.

Aaa kwa kwangu mimi nashambulia matatizo kazini kwa njia tofauti hivo kwanza nategemea tatizo hili nila aina gani kama ni tatizo ambalo ni naezapata suluhisho kwenye wenye kivinjari ama wa kimombo naeza ita Broswer nitachukua muda niingie kwenye kwenye tovuti niangalie. Nini ambacho naeza fanya ama nini ambacho naeza angalia kwenye kivinjari ama kwenye mtandao pia naeza angalia kwenye mtandao maanake. Kwa aina kwa kwaida yangu mimi nachukulia kwamba hakuna tatizo jipya duniani ambapo mtu yoyote ama mtu mwingine hajai lipitia na labda ashawai lisuluhisha. Kwa hivyo njia yangu ya kwanza ni hiyo. Kabla niamue kwenda kwa mkubwa wangu ama mkubwa wangu kazini maanake pia yeye amepitia swala kama hili muda muda awali kwenye kazi hii. Kwa hivyo naanza kibinafsi kabla niende kwa mkubwa wangu ambapo nipo na uhakika pia kama mkubwa wangu hana suluhisho. Hata yeye pia anaeza chukua mkondo huo huo kuingia kwenye kwenye mtandao ama kwenye intaneti kutafta suluhisho kama hilo ama labda pia kama ako na mwenzake ama ambaye wapo kwenye nyanja. Hio hio anaeza muulizia na ampee suluhisho ndiyo.

Kulingana mimi napenda sana kunywa kahawa maana pia unachangamisha akili na kama pia ulikuwa na usingjizi. Na ondaa usingjizi kwa kiwango chake usingiizi hauondoki wote lakini inaondoa usingjizi kwa kiwango chake. Na kuiandaa kahawa mimi sana sana nanunua kahawa dukani ile ambayo iliyokwenye sacheti kwa hivyo. Nachemsha tu maji moto, alafu naongeza kahawa, naongeza sukari kidogo, alafu nakoroga na namaliza kuandaa. Si muda sana ama si sana sana sifanyi, siongezi maziwa lakini mara kwa mara, napenda kunywa maziwa kwenye kahawa, kuchanganya maziwa na kahawa alafu ninywe hiyo ni wakati ambapo labda nasindikiza mkate ama mandazi hivi ndivyo ninapenda kuongeza maziwa.

Ndiyo, nimekuwa kwenye tamasha za muziki, si moja, wala mbili, na wala si mara tatu, na mara kadhaa, mara nyingi sana nimekuwa kwenye tamasha za muziki. Na kusema ukweli nipo na ladha yangu, ama nipo na aina ya mziki ambayo minapenda kwa hivyo nimekua kwenye tamasha za muziki na nimefurahia sana, nimeweza pia kuwa na muda mzuri sana kwenye tamasha za muziki, sana sana zikiwa na vinywaji ambavyo na nikuwe pia na marafiki niwe na vinywaji na marafiki na chakula pia. Ndiyo hiyo ni tamasha mzuri sana kwangu mimi ya muziki.